Baada ya siku ndefu na yenye msisimko, mimi hupenda kupumzika kwa kusikiliza mziki muanana au kufanya mazoezi mepesi ya kunyoosha viungo. Hili hali hii hunisaidia kutuliza akili yangu na kuondoa uchovu wa mwili. Pia, mimi hufurahia kukaa kimya kwa muda mfupi ili kufafanua na mafanikio ya siku hiyo ya kujiandaa vyema kwa ajili ya kesho.

Ndiyo, mimi ni mtu mbunifu sana ambaye hupenda kupata suluhisho jipya kwa kila changa moto. Mimi hutumia mawazo yangu ya kipekee kubuni miradi inayosaidia jamii na kukubolesha mazingira yetu. Jambo linalo nipa fursa ya kubwa na kulidhika moyoni mwangu kila siku.